Na watia unguvu, za kufanya kazi zao kwa nguvu, Biasha razao, kwa kulipa madeni nizao kwa wakati wanao staili, na kuwaeleza, na kuwafunza, na kuwaelimisha jinsi ya kuinua, biasha razao, na kutumia wakati wao visu.

Utaratibu wangu wa jioni after nimetoka kazini Nikuingia chumbani pangu nikuingia chumbani pangu pa kuoga Nioge nitulie nipate chai cha jioni Kisha nile supper na nilale.

Mambo mapya napenda kukujifuza mtandaoni kwa njia ya kuona video zenye watu wanafunza kuhusu mambo mapya na kuhusu teknolojia za kisasa.

Nilikusanya nguo zangu zote nguo ambazo siku wanavalia siku wanavalia nikamua nipeleke nguo hizo katika kituo cha ufadhili cha watoto.

Ushirikiano kwa timu unaanza na ubunifu na uaminifu na uwezo wa kila mtu kusikiza mawaidha ya kila mmoja katika timu hiyo huo ndo ushirikiano bora.

Nimewafuga kuku mbuzi na kondoo kuku ni wenye uwezo wa kutaga mayai na pia kuzaa vifaranga. Mbuzi wenye uwezo wa kukamuliwa kupata maziwa na pia nyama.

Wezo wakuelewa biashara na kujua biashara bila kukwiliinda kwa jinsi ya kueka pesa na kulipa madeni biashara haiwezi simama. Wezo wangu wakulelewa ndio tukiobora.

Nikiwasiliana na wanabiashara wenzangu sana sana kwa mtandao wa whatsapp au rent a cyber friend. Mimi huwasiliana na wanabiashara wenzangu so natumia video kwa mawasiliano.

Tuna mitandao zaki sasa kama WhatsApp, Facebook hizo ni mitandao zinazo zinyouwezo wakufanya ushirikiano zaidi na watu elfu moja So tunafanya ushirikiano wetu mitandaoni.

Siasa ndiyo msingi ya nchi yetu ya Kenya. Lazima nijue au nizungumze kuhusu siasa. Siyo kuzungumza tu. Napenda kuongelea siasa. Napenda sana siasa.

Nina wapa wanyama wangu chakula, nina lima shamba yangu nilio panda mboga, mahindi na vitunguu. Nina pumzika pia na kuendalea na shuguli zangu za kusoma vita.

Kwa njia ya kujituma zaidi na kufanya kazi kwa jinsi inavyo stahili kwa kujiepusha na mambo ambayo ya tafanya ni dhalilishe au niwe na udhaifu kazi ini.

Katika mtandao wa whatsapp, ndiyo mahali sisi huandaa ripoti zetu za kazi, kila, kila fanikio au shida, au, au pesa za kazi kupotea, kila kitu sisi huandaa pale whatsapp, kila mja.

Ninaipenda filamu ya GOT yani game of thrones nilio faamishwa na rafiki yangu mpendwa jamal ni filamu ilio na ubunifu na wakeza juhu na uelimishaji ulio katika filamu hiyo ni wa hali ya juhu.

Ninapenda kula wali Kwa sababu ni chakula nilicho kiki Kizoea kwa kwa muda mrefu sana tangu niwe mtoto mdogo nilizo nilizoeshwa kulishwa wali sa napenda wali sana.

Kisha na na naelekea chumba cha kuoga, naoga, nikishaoga nabadlisha kwa manguo yangu ya kulala, kisha naelekea jikoni, na nakula sapa, nakula.

Kazi nayo ichukia nyumbani ni kazi ya kuosha nguo zangu za kuvaa kazi ya kuosha nguo za ngu kwa kuwa ni na nguo mingi ni kazi inayo ni chosha kwa kuwa nguo zangu ni mingi na nikianza kufua kumaliza huu ni chukua mda mrefu sana.

Ninataka kuendeleza kazi yangu hadi niwe na uwezo wakununua hekari kumi au ishirini au zaidi ya ishirini nipande mahindi niwe na wanyama kama mbuzi ngombe kondoo zaidi ya mia mbili.

Ninacheza na mnyama wangu wa nyumbani Mnyama wa aina ya paka niliyemfuga nyumbani pangu ni mnyama mwenye starehe ni mnyama mcheshi ni mnyama mwenye kukuzoeana na binadamu.

Ningependa kusafiri mlima Elgon nikiwa na rafiki yangu wa dhiki Musa ni mlima wenye mababu zetu walipenda na walipenda kukaa na kufanya mambo yao ya kizamani ni mlima ninao upenda sana.